Mara moja mi ni mwanaume, mwanaume unaoga mara moja, mara tatu unaachia wasichana, maana kuoga mara ngapi, hata uoge mara ngapi, bado kama we ni mchafu ni mchapa, hata uoge mara ngapi kwa siku, si ati ya kwamba kuoga mara mingi, ndo ati unakuwa msafi, hata ukioga hiyo mara moja na ujisugue vizuri we bado msafi.

Ninatumia mitandao ya kijamii, ninatumia facebook, ninatumia whatsapp, ninatumia instagram, ninatumia thread, ninatumia x, ninatumia snapchat, ninatumia zote maana mimi, sipendi sana mtandao, lakini ninatumia mitandao ya kijamii.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano, mashindano ya mpira, mashindano ya kukimbia, mashindano ya baiskeli, mashindano ya kucheza, ya michezo, nimeshiriki mashindano, hata mashindano ya kiteknolojia, ile ambayo unaweza kucheza katika rununu.